Chumba ninacho kipenda nyumbani ni chumba cha kukaa au sebuleni Kwa sababu ndicho chumba Kinacho tumika saidi na cha kushirikiana na familia Napenda chumba hiki kwa sababu ni mahali ambapo najisikia huru na pia kuna mwanga na hewa safi inayofanya chumba kiwa cha kupendeza Hapa ndipo tunapokaa pamoja kama familia Tukiongea kucheka au kutazama filamu jambo linalongeza mshikamano na furaha yetu saidi ya hayo napenda muundo na mpangilio wa chumba hiki Rangi na samani zake zinanifanya nijisikia utulifu na amani bara nyingine kufanya kazi ndoko za nyumbani au kusoma hapa Kwa sababu ni mahali tulifuna linaloongeza umakini Kwa hivi chumba hiki situ sehemu ya kupu muzika Bali ni kitofu cha furaha mshikamano na kumbukumbu mzuri ndani ya nyumba yangu.